Ilikuweka afya yangu iwe nzuri, mi huenda kwenye chumba cha mazoezi, kufanya mazoezi kama aerobics, kwa muda wa lisa li moja, naangalia sana chakula ambacho na na kula, sipendi sana chakula ambacho kime toka kwenye factory. Basi pia napenda kufanya mazoezi nikiwa nyumbani Haswa mazoezi napenda sana mazoezi na napenda kuna mazoezi maratatu kwa wiki.

Ili kumaliza kazi za dharura haraka ni vizuri niweze kutambua ni kazi zipi ambazo ni za dharura na niweze nikuanza nazo kama vile niko na kazi tatu lakini moja ni ya dharura niweze kuanza na ya kwanza na iwe ya dharura kuliko kuanza na zingine alafu ni malize.

Kwa sasa sijui haswa timu gani ya kiragbi ya kimarekani. Lakini ile najua naisikia ni Dallas Cowboys, Chicago Bears na zinginezo. Lakini sifuatilii mpira wa kiragbi ya marekani kwa naifuatilia kwa umbali. Na maybe saa zingine naiskianga kwenye super bowl lakini sionangi mpira sana wa kiragbi ya kimarekani.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati ninapenda kujipanga ama kupanga masaa ambayo nitaanza kufanya kazi kama vile nikianza napanga hii kazi nitaifanya masaa manne. Ama jambo lingine ili kukamilisha kazi kwa wakati sipendi kupostpone kazi na kuifanya badae napenda kuifanya mapema na kuimaliza ili isilete msongamano pale wakati nitaanza kuwa na dharura.